Ninapojipata katika mgogoro na mtu. Ya kwanza ni kutaka kuelewa makosa yaliyofanyika ili kuleta ule mgogoro. Kisha najaribu kumfikia na kuafikiana ili hay makosa yasije yakatokea tena.

Ninachopenda kununua zaidi kwangu labda viatu. Napenda sana viatu aina ya sneakers kama vile kutoka Nike ama Adidas. Nazipendelea sababu zinafaana sana na nguo ninazopenda kuvalia.

Ndio, ninapendelea kusoma gazeti na habari mtandaoni, mara nyingi nazipata taarifa kutoka kwa mitandao ya kijamii kama vile Reddit, Twitter na pia Instagram na tiktok.

Ninapiga picha ya mara nyingi karibu kila siku. Nitapiga picha ya maeneo ninayozuru. Nitapiga picha ya kazi ninayoifanya. Nitapiga picha ya mazingira ninayoona ya lnapendeza na pia ya jamaa marafiki na wenzangu kazini.

Ndiyo ninapenda kupanda milima sana sana kama njia ya kupata mazoezi mwilini nimepea milima iliyo karibu na mimi mara kadha sana sana lengo langu nikutembea kilomita ishiri kuendelea.

Nafuwa nguo mara mbili kwa wiki, na chukua siku moja ya kufuwa nguo za ndani, pamoja na zile nguo rahisi ama nguo nyeupe, kisha na siku nyingine ambayo ninafuwa nguo zingine zote.

Ndio ninanunua vitu kwa kutumia simu, nanunua vitu kutoka mitandao kutoka mtandao kwa maduka kama vile ya Amazon na Alibaba, na pia kwenye wauzaji wadogo katika mitandao ya kijamii kama vile Instagram na Twitter.

Wakati umeme unapokatika kama ni mjana nitachukua kitabu Nijaribu kusoma kabla umeme kurudi Pia nitajaribu kusoma katika simu ile kukaa ninapo ongoja umeme kurudi.

Ndiyo, ninatumia mitandao ya kijamii Ninaotumia sana ni mtandao wa x ama twitter na pia mtandao kama reddit, pia mtandao wa instagram na mtandao wa tiktok yote inanipa aina tofauti ya mawasiliano ama ujuzi.

Ili kujitunza ninahakikisha kwamba napata wakati wa kutulia pia ninafanya mazoezi kadri inavyowezekana na pia nahakikisha kwamba nakula na kulala vizuri.

Ndiyo, ninapenda kutembea kwa miguu, sana sana kama njia ya kupata mazoezi Ninapenda kutembea katika mahali ninapoishi, kujulia marafiki na watu hali na pia kuona mazingira.

Ningependa kuona maendeleo ambapo kila mtu ataweza kujilisha au kujikimu kimaisha Kwa kutumia teknolojia kwani teknolojia inatupa nafasi nyingi za kujiendeleza Lakini sio kila mtu anaye pata ile nafasi.

Ninapoanza kazi, ninaanza kwanza kwa kuangalia mitandao yangu ya kijamii, pia na kuangalia barua pepe, yaani email, kuona kama kuna jambo linalohitaji kushugulikua kwa dharura, kisha kuendelea na siku yangu.

Niliamka saa mbili asubuhi Jambo la kwanza ilikuwa kuswali kisha kuoga Baada hapo nilikuywa kahawa kwa ndazi Nilifika kazini kwa kutumia gari na ilikuwa asubuhi njema.

Kabia ninayoipenda kwa wengine ni tabia ya ukarimu. Kuna watu wenye nyoyo za ukarimu kila wakati utampata akiwasaidia wengine iwe kwa mali ama pia kwa hali. Na husaidia mtu alipokwama ama pia tu kumjulia hali.

Kazi ya nyumba ninayoichukia kabisa ni kuosha vyombo Sipendi kushika vyombo chafu sababu ya sana sana mafuta na pia inachukua muda Pia kusugua na kuhakikisha kwamba zimekuwa safi inakuwa kazi sana.

Ndiyo ningependa kurudi ujana kwa sababu niliyoyajua ama ninayoyajua kwa sasa yange nisaidia sana wakati ule Labda nigerudi nigefanya mambo tofauti kidogo na labda ningekua nimetimiza ndoto zaidi ya nilivyo utimiza kufikia sasa.

Mabadiliko kazini yanakuja mara kwa mara, na hili kwa kupambana nayo, ninajipa nguvu kwa kufikiria kwamba hayo hayako katika uwezo wangu, kwa hivyo ninafanya, ninalobidi, hili niweze kuendelea na kazi inavyofaa.

Ninawakumbuka walimu wengi kutoka shule nilipoenda sana sana na mkumbuka mwalimu wetu wa kizungu yani English Kwa sababu Ali alikua mkali kwangu lakini pia alifanya nikakua mzuri sana katika ilelugha hadi nikaja kuisoma zaidi katika chuo kikuu.

Ndio ninapenda kununua vitu mitandaoni Mara kwa mara nitanunua kwenye maduka makuu kama vile amazon na pia alibaba Lakini pia kwenye wauzaji wandogo katika mitandao ya kijamii kama vile twitter na instagram.

Ningependa kutembelea miji kadhaa duniani kwa mfano lakini ningependa kutembelea mji wa new york ni kwa ile sifa iliopata kwa muda kuwa ndio jiji kubwa duniani na pia watu walivyo wingi na pia ilivyo na maendeleo mengi ningetaka kuyaona hayo.

Ninawashughulikia wateja sana sana kwa kuwapa huduma bora Tangia wanapoingia kazini Unamsikiliza na kumwelekeza mteja anachohitaji Unamsaidia pia kwa kumpa ujuzi ni iliyo nao katika kazi hii.

Ninacharge vifaa vyangu kulingana na utumizi Mara nyingi kama ni simu, nitacharge mara moja asubuhi Kisha itanip majioni, kisha itanipeleka siku mzima Lakini pia inapotumika sana, nitahitaji kuicharge tena na nitakavyofanya hivo.

Kulingana na joto ilivyo, sana sana nafurahia ama napenda upepo, sababu jiji ni ninaloishi hali na joto kupindukia, lakini joto linapokua jingi, tunafungulia, tunawasha Ac. Na hili kuwa na wakati muema.

Tuna sherehekea mafanikio ya timu kwa kuungana na timu na kuwa shukuru sana sana kila mtu kibinafsi na pia kufanya jambo la pamoja kama timu kama vile kuenda kula chakula pamoja Ama kutembea mahali ambapo tunashukuru na kila mtu anajihisi kuwa alikuwa mmoja aliefanya mafanikio yale ya afikiane.

Ninafanya kazi vizuri zaidi masaa ya asubui baada ya kwa muda ndipo ninapoweza kufanya kazi kabla siku kukuwa na mambo mengi ama kabla ya kuanza kusumbuliwa mambo ya simu ama ya wateja.

Programu ninazozitumia mara mingi sana sana kwa simu ni mitandao ya kijamii kama vile whatsapp x ndiyo twitter na pia tiktok na instagram kwenye tarakilishi natumia sana sana word na pia microsoft word na pia browser.

Ndio ninapenda kutembea kwa jumla na pia kutembea msituni ninapoishi katika jiji mara nyingi hautapata mahali kumenyamaza kama msituni. Kwa hivyo ninapata nafasi nzuri ya kutembea pia naona wanyama wadogo na pia miti mikubwa na mitulivu.

Ndio ni napenda kula samaki Wanaopatikana nilipo sana sana ni samaki aina ya tilapia na pia samaki aina ya mbuta Tilapia ni samaki mwenye mifupa kwa hivyo ana inahitaji umle pole pole ukiondoa ile mifupa Lakini mbuta ni mkubwa na hana mifupa midogo kama ile ya tilapia.

Ndiyo nimewahi kuiona bahari, bahari niliyowahi kuona ni bahari hindi iliyo kando ya kenya nimeiyona kutoka upande wa mombasa malindi na piya kutoka upande wa dar salam na zanzibar.

Ninapanga kazi yangu kila siku kwa kuangalia yaliyo mbele na yaliyo ya dharura Kisha kuyafanya yalio ya dharura kwanza na kuyapanga mengine kwa kugawanya na wenzangu kazini ili kutimiza kazi ya hiyo siku.

Nilisherekehekea mwaka mpya kwa kuungana na jamaa pamoja familia na marafiki. Tulikuwa na wakati mwema, tulipojibudisha kwa kula na kunywa. Pia tulipata wakati wa kujua familia za marafiki zetu pamoja na kujuzana watoto wetu.

Ndiyo, ninapenda kujaribu teknolojia mpya, sana sana kwa sababu inakuja na nafasi ya kumea kibinafsi na pia kikazi, kwa mfano hii teknolojia mpya ya artificial intelligence imenipa uwezo wa kurahisisha kazi yangu.

Ndio ninapenda kuogelea, ninapenda kuogelea sana sana wakati kuliko na joto sana, kama katika mwezi wa Disemba na Januari Ninaogelea katika kidimbwi kilicho karibu na nyumbani. Ambapo watu wengine pia wanaenda kupunga hewa.

Ingawa sipendi kuvalia kofia, ninavaa kofia ya au nyakati zingine kukulingana na hali ya anga sana sana jua lilipo moto sana, ninavalia kofia ili kujikinga na jua. Na pia wakati ya mbapo natambea kumfano kando ya bahari, jua ni kali sana kwa hivyo na jikinga pia kutumia kwa kutumia kofia.

Ndio, ninatoa sadaka na pia michango. Kama mkenya, tunafunzwa kutoka kwa umri mdogo kwamba tunafaa kushikilia wasiojiweza ama walio na changamoto tofauti tofauti.

Ninapo kula inje ya nyumba, inapenda kula katika hoteli tofauti zenye chakula, tofauti tinachotaka wakati ule. Kwa mfano kuna hoteli fulani inayojulikana kwa jinsi wanavyo pika samaki, hapo ndipo napenda sana kula samaki.

Kila asubuhi ni napoamka anaanza ka nina anza siku kwa kuswali Kisha anaingia bafuni na kuoga inapo maliza kuoga kisha na pasha kahawa Nikitayarisha chakula changu cha asubuhi sana sana ntakunywa kahawa Kwa ndazi na pia mayai.

Wazo nzuri niliyo nayo kwa siku ya leo ni kwamba itakuwa siku njema yenye matokeo mazuri, na kwamba kazi mpya niliyoanza itaenda na inaenda vizuri na pia itakuwa na matokeo mazuri Yatakayoniwezesha kujikimu kimaisha na pia kikazi.

Timu ninayoipenda ya mpira wa miguu ni timu ya manchester united ni timu ambayo nilianza kuifuatilia nikiwa mdogo kufuata kufuatia nyayo za baba yangu alikuwa alikuwa pia naipigia debe ile kuru ile ile timu.

Chakula chajadi ni nacho kipenda ni chakula kinacho julikana kama githeri ambacho kutengenezwa kwa mahindi, kwa mchanganyo wa mahindi na maragwe, wakati mwingine pia kina vyazi. Ni chakula kinacho nikumbusha utoto wangu ambapo mama yangu na pia bibi alikuwa anatutengenezia tukiwa watoto.

Napenda kwenda madukani wakati wa jioni ni wakati ambapo wachuuzi wengi huwa wamefungua maduka yao na pia kuna kile chakula kilicholetwa mchana, kwa hivyo bado unapata kuna chakula ambacho ni fresh.

Juisi ya matunda ninayoipenda zaidi. Ni juisi ya maembe. Kama sasa ni msimu wa maembe tunakoishi. Kwa hivyo maembe ni mengi mad kwenye maduka na pia kwenye wachuuzi. Naipenda ile juisi ya sababu kwanza ni tamu na pia pili inashibisha.

Ng ni inazwa zivaa inatekemea sana na inayasiku ama kazi ni naifanya hiyo siku sana sana kwa ajili ya kazi ninavaa nguo za kirasmi ambazo ni kaptula na shati na mara nyingene pia na tie.

Mwandishi wa vitabu ninayempenda Mwandishi aliyeitwa Ken Walibona ingawa aliaga Nilisoma kitabu chake cha kwanza siku njema nikiwa katika shuli ya sekundari na tangu huo wakati nimekuwa nikifuatilia na kusoma vitabu vyake.

Ala siishi mahali nilipozaliwa, baada ya kumaliza shule ya sekondari nilihamia jiji lingine kwa ajili ya masomo na pia baada ya masomo nilihamia jiji nilipopata kazi ambapo ndipo naishi kwa hadi sasa, kwaivo siishi mahali nilipozaliwa.

Ninapenda kukula ugali, sana sana ninapoula kwa nyama kama tuseme nyama ya ng'ombe ama samaki ama pia kuku. Sababu ninayopenda ugali ni kwamba ni chakula cha nyumbani na pia ni chakula kinacho shibisha kweli.